Swali linauliza, aina gani ya keki ninayoipenda. Na naeza sema kwamba, nikieleza katika urefu na ubana, aina ya keki ninayoipenda zaidi ni keki ya chokoleti, lakini si chokoleti ya kawaida tu. Ni ile keki unapata kwamba, ina ladha nzito, laini na yenye unyevunyevu, ambayo ukikata kipande harufu yake tu inakufanya utabasamu. Napendelea zaidi ikiwa keki na chokoleti ganache au laini ju yake Ganache inayotengenezwa kwa chokoleti halisi huifanya keki ionekane ya kifahari na kuongeza ladha ya kina Wakati mwingine kupambwa kwa chokoleti ilioyeushwa au vipande vidogo vya chokoleti huifanya iwe zaidi bora Hata hivyo pia mi unapata kwa wakati mwingine napenda keki ya vanilla Hasa pale inapopikwa kwa ustadhi vanilla ina ladha utulivu lakini ya kuvutia na huendana vizuri na cream Caramel au matunda kama vile passion keki ya vanilla hunifurahisha kwa sababu ina ni nyepesi na haichoshi Hivyo unaweza kula zaidi ya kipande kimoja bila kujisikia umelemewa Kwa ujumla keki ninayoipenda ni ile iliopikwa kwa upendo ina ladha halisi na inaleta furaha sisi swala la ladha pekee bali pia na uzoefu uzoefu na kwa kwa mara nyingi unapata kwamba mi ni mtu ambaye napenda kula keki na maziwa keki na juisi, keki na chai.

Ninashughulikia wateja vipi? Naweza anza kwa kusema kwanza, wateja ni watu muhimu sana katika kazi yako. Na wateja huwa wanakuletea baraka nyingi, haswa wakati ule unapata kwamba unawakaribisha na roho safi, unawasaidia katika kituchochote wanapotaka pale dukani. Na kwangu mimi mteja anapokuja huwa na mkaribisha na mtembeza katika duka langu na muonesha kwamba tunabidhaa kama hivi, je na pia namuuliza anataka nini ili niweze kumsaidia. Na katika hali hiyo unapata kwamba mteja anaweza kufurahi kwa sababu anaona kwamba amekaribishwa na roho safi na pia anajihisi kwamba yupo nyumbani. Na uzuri wa kumkaribisha mteja vizuri na pia anapoenda unamshukuru na kumuambia karibu tena. Anapoenda kwake utapata kwamba kama ulimkaribisha na roho safi ataenda akiambia wenzake kwamba alipata duka nzuri na pia unapata siku nyingine anaporudi anakuja na marafiki zake. Hii inafanya biashara yako ipate wateja wengi.

Naezaanza kwa kusema kwamba, mimi ni mtu ambaye napenda mboga sana. Na mboga ni chakula cha maana kwa vile, unapata mboga inaongeza manufaa mengi katika mwili wa binadamu. Ata unapokuwa mtoto na ukendelea kukua, unapoenda ata kwa daktari, utapata kwamba daktari anakueleza kwamba ni vyema kula mboga kwa sababu mboga inaongeza afya nyingi katika mwili wa binadamu. Hivi inamaanisha, unapokula mboga ngozi yako hulainika inalainika, yani inakua si ngozi ngumu. Pili, hauta ikuwa na shida ya damu. Na tatu pia, utapata kwamba utakuwa na afia nzuri. Kwa hivyo mimi mboga ambazo napenda haswa naeza kwambia kwamba ni mboga kama vile kabichi, mboga kama vile sukuma, mboga kama vile mrenda, mboga kama vile spinach. Ama pia mboga kama hizo na unapata kwa mara ama mboga za kienyeji na mimi pale nyumbani nimeweza kukuza mboga za aina nyingi pale shambani nimeweza kuzipanda kwa sababu katika ile hali wewe mwenyewe kupanda mboga zako unapata unaweza kuhifadhi pesa mingi kuliko ili wakati unapata kila wakati unaenda dukani ama sokoni kununua mboga. Na pia kwa katika ile hali ukulima imenifunza mengi sana na nimeona manufaa mengi ya ukulima na kujipandia mboga zako.

Swali linauliza nilifanya nini asubuhi hii. Kwanza niliamka, mimi leo niliamka saa tatu asubuhi, satatu unusu. Na kitu gani nilichofanya kwanza baada ya kuamka. Kwanza nilienda jikoni, nikatayarisha kiamsha kinywa changu cha asubuhi. Halafu pia nikapiga mazoezi ya siku ya asubuhi kwa sababu mimi ni mtu ambaye napenda kufanya mazoezi asubuhi sana kitu ambacho nilikula asubuhi nilitengeneza chai na mihogo na nikakula na yai moja na mimi ni mtu ambaye ninapenda kula chakula kizuri ambao unapata inaleta afya katika mwili wa binadamu na sipendi yai ambayo imekarangwa mimi ni mtu ambaye napenda yai ambayo unapata imechemshwa kwa sababu haina mafuta nyingi Kwa leo si kuenda kazini kwa sababu leo nafanya kazi katika nyumbani pangu na imeniwezesha kufanya vitu kwa urahisi kwa sababu sitapoteza wakati mwingi pale barabarani Asubuhi ya leo nilijihisi vizuri, niliamka na furaha, nimefanya kazi, nimechangamka Kwa sababu unahisi kwamba itakua tusiku nzuri.

Swali linauliza ninafanya nini kukamilisha kazi kwa wakati ili nikamilishe kazi kwa wakati mimi hutumia mchanganyiko wa mipango mizuri nidhamu binafsi na mawasiliano ya wazi hivi ndivyo ninafanya kwa undani kwanza ninapanga kazi mapema mara tu ninapopokea jukumu huligawanya katika hatua ndogondogo zilizo rahisi kusimamia kisha ni kujiweka katika ratiba na muda maalumu kukamilisha kila hatua hii hunisaidia kuepuka msongamano wa kazi dakika za mwisho pili najiwekea vipaumbele natambua kazi zilizo za dharura na zenye umuhimu mkubwa na kuzifanya kazi kwanza hii hunisaidia kutumia muda wangu kwa ufanisi na kuhakikisha mambo muhimu hayachelewi tatu natumia zana za usimamizi wa muda kama orodha za kazi kalenda au programu za kupanga kazi zana hizi unapata kweli huwa zinanisaidia kufuatilia maendeleo na kumbukumbu tarehe za mwisho pia nazingatia kazi moja kwa wakati hii inanifanya niepuke kufanya kazi nyingi kwa wakati mmoja kwani inapunguza ufanisi badala yake hujikita kikamilifu kwenye kazi moja hadi nikamilishe au kufikia hatua muhimu Tano, naezasema na wasiliana mapema pale panapokuwa na changamoto, ni kiona kuna kikwazo kinachoweza kuchelewesha kazi Humuarifu msimamizi au timu mapema ili kutafuta suluhisho kabla muda haujaisha najiwekea nidhamu na kuondoa vishawishi kupunguza matumizi ya simu au mitandao ya kijami wakati wakazi Kwasabu unapata unaputumia simu wakati wakazi itakupotezea mda mwingi malumu Mwisho na mimi hukagua kazi kabla ya kuwasilisha Hii hunisaidia kuhakikisha kazi, iko katika ubora, unohitajika bila kurekebisha mara nyingi baadae. Kwa ujumla, nakamilisha kazi kwa wakati kwa kuwa mpangaji, mpangaji, mwenye nidhamu na mwenye mawasiliano mazuri. Jambo linalo hakikisha matokeo bora bila pressure zisizo za lazima.

Je, ni mewahi kulima? Kwa hakika nimewahi kulima. Na mimi ni mtu ambaye napenda ukulima kwa sababu katika ile hali ya ukulima, unaweza kwanza inakuletea manufaa mingi kama vile utajifunza jinsi ya kulima, msimu gani wa kulima, aina gani ya mboga ama ya chakula. Pili, unaweza kutengeneza pesa katika kilimo, na kilimo ni bora kwa sababu katika ili hali ya kulima unaweza kupata chakula, unaeza uzia watu wapate chakula nchi ikuwe na chakula na nimelima aina mingi ya vyakula kama vile mahindi. Nimelima maharagwe, ndizi, nimelima mparachichi, nimelima, nizasema pia nimepanda mboga kama vile sukuma, kabichi, mrenda, pia nimeeka vitu kama vile nimesema mahindi, mihogo na katika ile hali ya kulima imenipa chakula mimi na pia nimeweza kuuza na kupata pesa na kilimo ni kitu kizuri, watu wengi wanachukulia kama kazi chafu lakini naweza kwambia kwa hakika katika ile hali ya kulima utagundua kwamba kilimo ni kitu kizuri kwa sababu kinakuletea faida mingi katika maisha yako.

Swali linauliza napenda kufanya nini wakati wa jua kali? Naeza anza kwa kusema kwamba mi ni mtu ambaye sipendi jua kali. Kwa sababu katika ile hali pana jua, unapata kwamba kichua kinaniwanga. Na huwa tu, yaani huwa kwa ujumla, najisikia niko yaani mvivu. Lakini inaponibidi nitoke nje, unapata kwamba napotembea nje, nahakikisha kwamba nimejipaka mafuta, ya kutosha ili ngozi yangu isikauke. Pili, unapata katika ile hali ya kuwa nje, nahakikisha kwamba, nimevaa kofia ili jua isinipige na pia nabeba maji nyingi na napokuwa nje unapata kwamba wakati kuna jua kitu ambacho naeza sema napenda kufanya kwa sana ni ile kuogelea kwa kuwa katika ile hali ya kuogelea unapata yaani unasikia mwili wako umebarizi na katika ile hali unapata napenda kuenda kuogelea na ndugu zangu, familia zangu, marafiki zangu au pia mpenzi wangu ambaye tunapenda kufanya vitu vingi pamoja na katika pia ile hali panapokuwa na jua, unaeza toka pale tu nje katika ukiwa katika boma yako, uote jua ile asubuhi, kidogo tu lakini si eti ukae kwa jua sana.

Je, nimewahi kwenda kwenye tamasha la muziki? Naam, nakumbuka wakati nilipokuwa na miaka ishirini kulikuwa na tamasha la muziki ambayo ilikuwa katika shule ya dada yangu na ilikuwa tumealikwa wazazi pamoja na mandugu twende ili tuwaone wakifanya densi, kutunga ushairi, kuimba na ilikuwa wakati mzuri kama mimi kwa sababu iliweza kunikumbusha siku zangu nilipokuwa katika shule ya upili. Na ulikuwa wakati mzuri kwa sababu nilipata kumuona dada dada yangu akitunga shairi na ulikuwa pale katika kipaumbele. Na ali fanya vizuri niliweza kumrekodi kumchukua video na pia waliweza kuchukua nambari tatu katika shule kumi na sita mzuri kwa sababu tulishangilia kama wazazi, mandugu na madada, tukawapongeza, tukawabebea zawadi. Na kwa kweli ni kumbukumbu ambayo sitawahi kusahau katika maisha yangu.

Swali linauliza natumia wifi au data ya simu. Naweza anza kwa kusema kwamba mimi mtu amabaye anatumia zote. Na katika ile hali ya kutumia zote, unapata inalingana niko wapi na nafanya nini? Kwa mfano, ninapokua katika ile maziara yangu pale nje, unapata kwamba siwezi beba wifi. Kwa sababu utapata wifi imetengenezwa yani ikae ndani ya nyumba ama kama iko pahali ofisini, haiwezi toka ofisini ama haiwezi toka nje Kwa hivyo napokua nje na nahitaji kufanya kazi ama nataka kuangalia kitu katika pali interneti na nunua data ili iweze kunisaidia pali napokua nje Lakini napukua pali nyumbani huwa mimi natumia wifi Kwa sababu unapata kwamba uzuri ya wifi huwa haiishi haraka na huwa inaisha katika mwezi inapoisha na unaweza itumia jinsi unavyoutaka yani hautapata kwamba hautashinda ukinunua kwa kila mara. Kwa hivyo, napokuwa kwa nyumba inanisaidia katika kuangalia, kutazama runinga, kuangalia habari ya jioni, ama ya mchana, kufanya kazi, kujiburudisha, kuangalia kipindi. Lakini napokuwa nje, mimi hutumia data ya simu.

Je, napenda kupiga chumbo cha mziki na mkuhakika mini mtu kwanza nezanza kwa kusema, napenda mziki sana. Kwanza, katika ili hali ya kusikiza mziki, unapukua na mawazo, unapukua, unatika kupunguza mawazo, kisikiza mziki, inakutuliza akili. Pili, katika ili hali ya kupiga chumbo cha mziki, unapata kwamba, unazaitumia wakati uwetani unaburudika, yani wewe kibinafsi. Na chumbo chamziki ambao mimi kwa kweli na nyojua kupiga nesema ni gita na piano na piyata rumbeta. Na kwa mara nyingi utapata kwamba katika ili hali ya kupiga chumbo chamziki huwa ue mwenye unapata kwamba inatumbuiza. Na pia uneza tumia wakati pia uzuri waku katika ili hali ya kutengeneza pesa.

Je, nimewai kushiriki mashindano? Naam, nimewai kushiriki mashindano. Nimeshiriki mashindano ya aina nyingi tangu niwe mtoto nilopokua shule ya msingi, hadi nikaenda shule ya upili. Na mashindano ambaoumepata nimeshiriki, nimeweeza kushiriki katika mashindano ya kuogelea. Mini mtu ambaye napenda maji sana, ata wakati ambapo nina wakati huru, unapata kwamba ni taeza kutumia wakati huu kuogelea, ama pia katika ile hali ya kujiburudisha wewe kibinasfi. Na naezasema kwa kweli, unapata katika ile hali ya kuogelea, nimeweza kushinda competitioni nyingi sana hadi pale kwangu nyumbani, nina medali nyingi. Pia, nimeshiriki katika mashindano ya kukimbia, lakini kukimbia sijaifanya sana kama vile mashindano ya kuogelea. Na katika ile hali ya kukimbia na kumbuka tulikuwa wa shindani kama kumi na niliweza moja nilichukua nambari sita, lingine nilichukua nambari tatu, na lingine nilichukua nambari saba. Na katika ile hali ata kama naeza kwambia, katika ile hali tu ya kushindana, unapata inaweza kukufanya wee mwenye ujihisi kwamba wee ni mshindi, yaani ukijaribu vitu unapata unajiamini zaidi. Na naeza himiza mtu yoyote kwamba ukijua kwamba unajua kufanya kitu yoyote vizuri kama ni kudensi, kama ni kuimba, kama ni kukimbia, usiwahi ogopa, enda ujaribu, ata unaposhindwa, bado ujikaze hadi wakati utakuwa bora.

Swali linauliza je napenda kuandika kwa mkono au kompyuta naeza anza kwa kusema kwamba inalingana ni wakati mgani na nafanya nini. Kwa mfano, mini mtu ambae napenda kuandika hadithi, napenda kuandika ushairi na kuna wakati ambapo unapata kama sina kompyuta kwa wakati huo na ninahitaji kutumia mkono, unapata kwamba nitaweza kutumia kitabu kuandika. Lakini shida kutumia mkono ni kwamba unachukua wakati mwingi sana ndo mana kwangu mimi sababu umuhimu wa teknolojia kuletwa ni kwamba imeweza kubadilisha maisha binadamu kuokoa wakati na inakupata ufanye vitu mingi na naezasema kwamba katika hile hali ya kutumia kompyuta Unapata kwamba imeweza kuraisisha maisha yangu kibinafsi nimeweza kufanya vitu kwa uharaka na kompyuta ni chombo kizuli kwa sababu utapata kufanya vitu vingi wakati wa mda kidogo. Kwangu mimi nitachagua kutumia kompyuta kushinda kutumia mukono.

Nina uliza mimi kama bikibinafsi na weza jikinga vipi katika jua kali. Wacha ni anze kwa kusema kwamba mimi mtu mbae kwanza sipendi jua kali. Kwa sababu katika ile hali ya kugongwa na jua, unapata kwamba inanifanya kichwa kini wange na unapata kwamba kwa mara nyingi huwa, sina utulivu wa akili. Kwa sababu, juwa yani kwanza pia mimi kichwa kinaponi yuma, siwezi fanya kazi, siwezi kuwa nahisi kwamba nimetulia na pia katika ili hali ya jua kwa nyingi unapata kwamba yani inanifanya niwe mzembe na mini mtu ambe napenda kufanya kazi sana na pia kuji kujihakikisha kwamba na weza fanya vitu vingi pili naezasema kwamba na jikenga katika jua kali kwa kikisha kwamba na poenda nje na vaakofia ili iweze kunizuia ngozi yangu kwaribika Pili na jipaka mafuta nyingi ili ngozi yangu isika uke na pia nezasema kwamba kuna wakati mungine hua katika kibeti changu na beba muavuli kusabu muavuli itanikinga katika juakali na pia katika hali hiyo unapata na beba maji ili napohisi kiu naeza kukunywa maji yangu.

Swali linauliza, mnafanya aje kazi na timu ya mbali. Mnapofanya kazi na timu ya mbali, mimi uweka mkazo kwenye mawasiliano wazi, uajibikaji na matumizi sahihi ya teknolojia ili kazi endelevi vizuri, licha ya umbali. Hivo inamanisha kwanza na wasiliano mara kwa mara na kwa wazi. Mimi utumia zana kama vile baru pepe, ujumbe wa papu hapu na mikutano umitandauni kuhakikisha kila mtu yuko kunye mistari moja. Huwa wazi kuhusu maendeleo, changamoto na matarajio ya kazi. Pili, nazingatia ratiba na tofauti za muda naheshimu muda wa mwenzangu kwa kupanga mikutono kwa wakati unofaa kwa wote na kutimiza majukumu yangu dani ya muda uliokabiliwa. Tatu, na jiwekea wajibikaji binafsi. Kwa kuwa hakuna uangalizi wa ana kwa ana, kujihamisha, hamasisha kukamilisha kazi kwa wakati na kwa ubora na kutua taarifa za maendileo bila kusubiri kukumbushwa. Pia nezasema natumia zana za ushirikiano kama majukua ya kushirikiana nyaraka, programu za usimamizi wa miradi na hifathi za mtandaoni. Hizi usaidia kufuatilia kazi na kueka bila kila kitu kikiwa wazi kwa timu tano na jenga usiano na kuaminiena na hujitahidi kuwa mkarimu kwenye kuheshimu na kutayari kusaidia wenzangu. Hata mazungumzo mafupi ya siyo na kazi kuimarisha mshikamano na timu. Mwisho, nakua mwepesi kubadilika na kujifunza. Kazi ya umbali uitaji kubadilika kwa haraka na kujifunza mbinu mpya kazi na mawasiliano. Kwa ufupi, nafanya kazi na timu ya mbali kukuzingatia mawasiliano, wajibikaji na ushirikiano. Kuhakikisha umbali wa hayathiri ubora wa kazi yambayo unapata wewe kibinafsi, unaweza kufanya.

Swali ni je na piga kura naweza sema kwa kweli mini mtu ambaye napenda kupiga kura. Na katika ile hali ya kupiga kura, wewe kibinafsi unaweza kuchagua ule kiongozi wewe unataka. Na pia unapata katika ile hali ya kupiga kura, unaweza kuwa katika kwa kuwa na msimamo kama kibinafsi wa mtu ambaye anayeishi katika nchi yake. Na unapopiga kura kuna vitu ambavyo unafaa kujua hufai kuambia mtu kura yako kwa sababu kura yako ni siri yako. Pili unafaa kukaa chini uweze kufikiria kwa ukweli, unataka kiongozi wa aina gani, kiongozi bora, ambaye hapendi ulaghai, ambaye atatumikia watu ambao walimchagua, mtu ambaye ataweka vitu wazi, ataweza kusema vitu kwa uwazi bila kudanganya kwa wakati wowote. Na katika hali hiyo unapata kwamba ni vizuri kwa sababu katika ile hali ya kupiga kura wewe kibinafsi unaweza kubadilisha maisha yako na ubadilishe maisha ya watu ambao wanaishi katika nchi yako.

Nina kumbukumbu gani nzuri pale shuleni, naeza kuambia kwa akika, nilipokuwa shuleni mi ni mtu ambaye kwa haswa kwa kweli, nilikuwa napenda kushirikiana katika ile hali ya kucheza na marafiki, tulikuwa tunaeda katika tamasha ya mziki, tulikuwa pia, tunashirikiana katika ile hali ya kusoma, na tulipokuwa tunasoma tulikuwa tunaakikisha kwamba tunaweza kupita mitihani vizuri na kwa uhakika. Na nakuambia kwa kweli tuliweza kushikana mkono na kuweza kusaidiana tuwe watu bora. Na kwa kweli katika ile hali hadi wa leo si ni watu ambaye hata katika maisha ya huku inje, tumeweza kusaidiana katika biashara ambao tunafanya Kwa mfano unapata ka mi ni mtu ambaye nauza vipodozi rafiki yangu anauza nguo, mwingine anafanya katika benki na huwa tunasaidiana ili tuweze kujenga maisha mazuri.

Nauliza, nafanya nini wakati wa mgogoro na mtu. Naeza anza kwa kusema kwamba, mini mtu ambaye sipende mgogoro na watu. Kwa sababu, katika ile hali ya kuwa na mgogoro na mtu, hauna amani pia na unapata kwamba inaeza kuleta chuki kati yako na watu wengine. Lakini ile wakati unapata kwamba kuna mgogoro ambao labda hatukuweza kuelewana, mimi ni mtu ambaye napenda kwanza kusikiliza mwenzangu, nieze kuelewa mgogoro huu ulianzia wapi chanzo ilikuwa nini na tunapojua chanzo, tunaweza kutafta suluhisho kwa ubora na katika hali hiyo, utapata kwamba Tunaweza kuongia vizuri, namsikiliza mwenzangu bila kumkatiza alafu pia mini nieze kujelezia vizuri na pia kumuonyesha kwamba haikukua kwa kutaka jinsi ambavyo vitu vimeenda. Pia tunatafta suluhisho ili siku nyingine mgogoro kama huo huwezi tokea na isifanye kwamba tunakosana.

Swali linauliza, napenda kula chakula gani, jioni. Na kwanza naeza sema kwamba mii inapofika jioni, napenda kula chakula ambacho, si kizito katika mwili yangu. Hii inamaanisha kwamba, katika ile hali ya kuchagua nini nakula, unapata kwamba mii ni mtu ambae ntakula chakula cha asubui, yaani kiamshakinywa, cha mchana, alafu mchana ni hali ya po kasaa, saba, saa nane, ndo kifika jioni naeza kulaa yaani chakula ambayo ni raisi kwa tumbo isikue ngumu kusiaga wakati napoenda kulala kwa hivyo inamaanisha mini mtu ambaye natengeneza pale matunda tofauti inaeza kuwa ndizi na machungwa, ndizi na papaya, ndizi na parachichi ama kitu yoyote ambayo unapata ni matunda kwa sabu unapata katika ile hali ya kula tunda utapata haitakuwa mzito na juu minni mtu ambaye nataka kupunguza kilo Siezi kula chakula kizito pale usiku Kwa hivo inamaanisha kwamba katika ile hali na nahakikisha kwamba Nanywa maji na kula matunda.

Swali linauliza niambie kuhusu jinsi unavyotumia simu yako. Naeza anza kwa kusema kwamba simu yangu ni ofisi yangu. Na naweza kushirika kwa mda mgani kutumia simu. Napata kwamba katika masaa 24 kwa kila siku. Mimi ni mtu ambaye natumia simu kama mda wa masaa 10 ama 15. Na programu ambazo nazitumia zaidi. Naweza sema kwamba ni vile WhatsApp, X, TikTok na Google Kwa sababu mimi mtu ambaye Lazima nipate marfu na pia barua pepe Kwa sababu unapata kwa mara nyingi lazima nijibu barua pepe niandike barua pepe tuweze kuwasiliana na watu ambao tunafanya kazi pamoja simu yangu ya kwanza Naweza sema ilikuwa simu ya Nilikuwa na simu ya Motorola na ilikuwa mwaka wa elfu mbili kumi na kumi na moja ningelezea jinsi simu inavyonisaidia maisha yangu, simu imenisaidia katika ile hali ya kujulia wapenzi wangu hali wanavyoendelea pili neweza sema katika ile hali ya kutumia simu imeweza kunisaidia mimi kibinafsi kufanya kazi kusababu tunaishi kwa wakati ambapo ni vingumu kupata kazi katika ofisi kwa hivo unaweza kutumia akili jinsi simu ama kompyuta yako inaweza kupatia kufanya kazi za digitali wakati wangu wa kupumzika ni wakati wangu wa kutulia kwa sababu unapata huu ndiyo wakati ambapo nazima simu na situmii teknolojia yoyote.

Swali linauliza kinywaji gani ninachopenda kunywa asubuhi. Mi ni mtu ambaye kwa ukweli napenda kunywa sana chai. Na chai kwangu unapata kwamba inaniburudisha sana kwa kuwa na naikunywa asubuhi ambapo napoamka na mpenzi wangu. Tukiwa tunajitayarisha kuenda kazini. Pia katika ile hali ya jioni unapomaliza siku unataka tu kupumzika. Pia unapata kwamba napenda kunywa chai. Na katika hiyo hali ya asubui, napenda kunywa chai sana ya maziwa ambao umetengenezwa vizuri ama pia maji. Ama unapata kama ni ile siku ambayo, sina sina maziwa napenda kutengeneza ile juisi ya nyumbani.

Swali linauliza niambie kuhusu mchezaji bora kwa mpira wa kikapu. Unaweza kushiriki na mchezaji bora wa mpira wa kikapu. Naweza sema kwamba mi na nilikuwa napenda sana Lebron James kwasabu alikuwa anajua kucheza vizuri. Nilikuwa nampenda kwa sababu anajua kucheza vizuri. Na ni mtu ambaye unapomshabikia kwe kweli utafurahi. Mchezo ambao nakumbuka niliuona wa mwisho nadhani ilikuwa mwaka tano iliyopita ujuzi ambao anajua ndo anajua katika ile tu hali ya kucheza yenyewe. Nakati napomuona anapocheza huwa nafurahi kwa sababu huwa napiga shangwe na vigelegele vingi.

Zawadi gani nzuri nimewahi kupokea? Naweza sema kwamba zawadi nzuri ambayo nimewahi kupokea na huwa hadi wa leo sitawahi sahau ni zawadi ya gari. Hii ilikuwa mwaka mbili uliopita na mimi ni mtu ambaye nilikuwa natamani kuwa na gari kwa sana. Kwa sababu katika ile hali ya kuwa na gari unapata kwamba inaweza kukurahisishia maisha yako. Na pia unaweza toka pahali pamoja hadi pahali pengine bila kusumbuka. Na naweza sema kwa kweli katika ile hali ya kuwa na gari imeweza kunisadia mimi kibinafsi katika mambo mengi. Naweza kwenda pahali pamoja hadi pahali pengine bila kupoteza wakati. Na aliyenipea zawadi hii nakumbuka ilikuwa babangu mzazi wakati Niliweza kumaliza shule ya chuo kikuu na niliweza kupita kwa sababu nilikuwa mwanafunzi wa kwanza na naweza sema katika hali hiyo, nimeweza yaani kuwa mtu bora kwa sababu pia mimi saa hizi nimeweza kujinunulia gari yangu.

Swali inauliza napenda kuvaa nguo za aina gani. Naeza anza kwa kusema kwamba mi ni mtu ambaye nimelelewa katika utamaduni na desturi ambaye lazima msichana yote katika pahali nimetoka kijini nimetoka ama utamaduni wetu. Lazima uwe mtu ambaye anajisitiri, msichana ambaye anajiheshimu na msichana ambaye hua haonyeshi uchi wake. Kwa hivyo mimi ni mtu ambaye napenda kuvaa rinda defu, napenda kuvaa sketi ndefu, na pia blouse ambayo inaficha mkono wangu. Sababu katika desturi yetu, nivyema msichana aweze kujipenda. Na katika hili hali ya kujipenda, unahakikisha kwamba hauonyeshi uchi wako katika kinagaubaga mbele ya watu. Hii inamaanisha kwamba unaweza kujichunga, unaweza kujisitiri na hili pia wakati hapo unapotaka kutafuta mume utapata mume ambaye anakuheshimu kwa sababu wewe kibinafsi uliweza kujiheshimu, ndio mana mimi hauta nipata kwamba navaa vile nguo vifupi. Sisemi ni mbaya, kuna watu ambao wanavaa wanakaa vizuri lakini kwangu mimi kibinafsi, mi ni mtu ambaye nafadhalisha kuvaa nguo ndefu, ambayo inani sitiri kama Mwana mke ambaye anajithamini na anajiheshimu.

Swali ni napenda chai au kahawa. Naeanza kwa kusema kwa mba mini mtu wambai napenda chai sana kuuliko kahawa. Kwa sababu katika ili hali ya kunywa chai, mini mtu ambae napenda kushriki katika kunywa maziwa. Na maziwa kwangu ni tamu kwa sababu unapata katika ili hali ya kunywa maziwa, unaeza itengeneza pia chai. Na chai uneze shiriki ikiwana, wenzako kama vili marafiki, mpenzi wako, familia, ama ata ukiwa peke yako. Na chai hauchukui mda mwingi na pia inakusidia katika mwili kusabu inamaziwa ya ina maisha pia inaborisha afya yako. Na napenda kunywa chai na keki, napenda kunyo chai na mkate, napenda kunywa chai baada ya mlo wowote na sana sana unapata kwamba mini mtu kwa haswa kama kwamfano kuna baridi nyingi. Mini mtu ambae napenda kutengeneza chai moto ili weze kunipa joto katika mwili Pia nezasema katika ili hali ya kunywa chai, inaweza kunituliza na kuniburudisha wakati ambapo natazama kipindi yoyote ambayo naona.

Je, ninaweka picha zangu mtandaoni? La hasha. Mi si mtu ambaye napenda kuweka picha zangu mtandaoni kwa sababu napenda kujichunga na kuchunga nafsi yangu kwa kila kitu ambacho nafanya. Na pale mtandaoni unapata kwamba watu wengi yaani wana wana maoni nyingi kuhusu maisha ya mtu ama vile wanavyomfikiria ama tu jinsi unapata wanapo wanavyombeba mtu. Na kwa hivyo unapata kwa mara nyingi mi si mtu ambaye napenda kuweka picha yangu mtandaoni kwa sababu unapata watu si kila mtu mzuri kuna watu ambao watasema maneno mabaya na waongee vibaya lakini unapata picha ambazo unaweza weka mtandaoni kama vile ya chakula ama ya manthari kama nimepiga picha ya mlima ama nimeenda katika mbuga la wanyama nikaona wanyama hizo ndo picha ambao unapata kwangu mimi kibinafsi napenda kuangalia.

Kwa suali inanuliza unawia nishajie kazi na maisha ya kibinafsi, nezaanza kwa kusema kwamba, mini mtu ambaye napenda kufanya vitu vyangu na mpangilo, yani kwa mfano, mini mtu ambaye ni naratiba. Na katika ile hali ya kuwa naratiba, nakikisha kwamba kama ni wakati wangu wa kufanya kazi, nakikisha kwamba nafanya kazi. Na unapata wakati wakazi sita tumia simu ili wezi kunichanganya pale mtandaoni Ama pia, yani sita tumia vitu ambavyo vina ama sita piga gumzo na marafiki na kwa hivyo inamanisha kwa mba katika ili hali ya kazi Mini mtu ambaye naenda kazi ni kutoka siku ya jumatatu hadi siku ya ijumaa na jumamosi na jumapili ni siku yangu kibinafsi mimi kweza kuchukua kupumzika na kufanya vitu vyangu vya kibinafsi. Kwa hivyo namanisha jumapili na jumamosi huwa sifanyi jambo lolote ambalo ilina husiana na kazi. Hii namanisha kwamba. Katika siku kama vile jumapili na jumamosi na zaenda nijiburudishe ni tembe ni pumzike nyumbani unapati yondo siku ambayo sishike simu ya kazi sifanyi kitotekusu kazi Kwa sababu unapata siku ya kazi nilifanya kazi na siku fanya vitu za kujistarehesha. Na hii na manisha kwamba wakati wangu wakibi nafsi na shiriki mambo zangu na sifanyi kazi.

Swali linauliza naenda mahali paibada marangapi naezasema kwamba mahali paibada unapata kwamba mimi ni mtu ambaye naenda hapo maramuja ama marambili kwa wiki. Haswa pale ijumaa wakati ambapo unapata ni na wakati naenda ama katika kati ya wiki kama siku ya jum a jumapili unapata ni naenda. Na ni nzuri kusabu katika ile hali ya kushiriki katika ibada ni vizuri kumshukuru Mungu na kuwa na shukani katika moyo wako kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo imetutendea yani katika maisha yetu kwa hivo na napoenda pahali paibada naakikisha kwamba ni mevaa nguo nzuri ya adabu na pia naenda na moyo wakutoa.

Niambie kuhusu shuguli zako za weekendi. Unaweza kushiriki ni nini unafanya jumamosi au jumapili. Katika ile hali ya jumamosi, mini mtu ambaye napenda kufanya usafi kwa jumla. Na wakati huu unapata kwamba, naweza kuosha nguo zangu, ambazo ni chafu, napiga deki nyumba yangu ili iwe safi. Na pia, unapata kwamba, naweza kupika chakula na kuzieka katika friji na kupangia chakula ya wiki inayo kuja. Alafu inapofika na pia nakisha kwamba nguo jumamosi inapo nimeosha inapokauka na zianua na zikunja na naziweka vizuri ili ani kwa kisha kwamba kila kitu kimekua safi ili juma pili nisifanyekazi. Naunapata jumamosi jioni ni wakati wangu wa kutoka nje labda kupiga sherehe na marafiki ama labda kuenda kusalimia familia yangu ama kuwa kukana mpenzi wangu. Inapofika jumapili ni siku yangu saa kupumzika vizuri hiyondo siku uneza kuambia kwa kweli hua nina lala unapata kama nina amka labda sa saba ama saa nane alafu pia unapata tu ni siku ya kukaa nyumbani kutazama televishini na kupumzika tu labda unakuenda mahali fulani ukunywe kahawa unapata kama ni kukunyo kahawa labda ni katika tika tia wiki lakini si katika wikendi mambo ya kawaida unayofanya unapata Kuna wakati mwingine naizatoka nje niende niogele ama niende ni fanye shuguli kama vile kutembea kuona wanyama ama labda pia kupika tuu na kustarehe pale nyumbani na kuna wakati mwingine kwa kweli liposema smini mtu ambaye napenda sana safari Kwa hivo unapata kuna wakati ambao Mi napenda tu kusafiri kutembea maineo utofauti ambayo labda sijawai tembea kuona vitu mpia Pia kulala katika maoteli tofauti ni nani mnao jisikia pamoja nao weekendi kwa kweli mini mtu ambaye napenda familia sana. Na familia ndo gunzo yangu kwa kila kitu. Hii inamanisha kwamba katika ili hali ya kuka pamoja na familia na kikisha kwamba naweza kustarehe nao kupiga hadithi fulani, kutembea nao, kupika chakula pamoja nao. Ama kwa wakati mwngine pia, napenda kustarehe na marafiki zangu, ni na marafiki ambao tumeweza kuka pamoja ya ni kama familia, ni kuna marafiki ambao wamenijua tangu utotoni wangu. Na hadi waleo unapata kwamba familia yangu na familia zao, zinajuana, zinapendana, zinajumuika pamoja, ni tunafanya vitu vingi pamoja kama familia moja. Unaitaji kupumzika au kufanya mambo mingi Kwangu mimi inalingana Kuna wakati ambapo kwa kweli Ninaitaji sana kupumzika Kwasababu unapata labda wiki ilikuwa ya kuchosha Unapata kwamba niliweza kufanya mambo mingi Nanataka ile kwa kweli na itaji kupumzika Pia unapata kuna wakati mwingine hua naitaji kufanya mambo mingi kama vile nezamua kutembea Nezamua kufanya vitu vingi Kwa hivo, wikendi yangu huwa inalingana wiki yangu ilikuwa aje. Kuna wikendi ambayo nataka kweli kupumzika kwa sana na sitaki kutoka. Kuna wikendi ambazo zingine nataka kutoka na pia kupumzika.

Ninakaa hadi saa ngapi usiku, ninaweza hata kwa kusema kwamba inalingana kama nina hisi usingizi ama si hisi usingizi. Kuna wakati unapata kwamba mimi ni mtu ambaye, naweza kaa hadi saa tano ama kuna wakati saa zingine hadi nakaa usiku wa manane. Na wakati ya ambapo unapata wakati kama huu unapata kwamba ni nafanya kazi, Ama nafanya shughuli ambayo inaweza jenga biashara yangu na tafuta maarifa pale mtandaoni na tengeneza ratiba nzuri. Lakini kwa kweli maranyingi mimi ni mtu ambaye ninafadhalisha kulala mapema. Na katika ile hali ya kulala unapata labda na lalapo saa nne, saa nne na nusu ama saatano.

Swali linauliza napanga kazi zangu vipi. Naweza anza kwa kusema mimi ni mtu ambaye napenda kuwa na ratiba. Kwa sababu katika ile hali ya kuwa na ratiba inakupa mpangilio kama mpangilio mzuri ambao unaweza kukuongoza wewe kibinafsi. Na naweza sema katika ile hali ya kuwa na mpangilio unapata kwamba hautapata kwamba unachanganya kazi nyingi. Kwa mfano, unapokuwa na kazi ambayo inahitaji ufanye wakati huo na kwa uharaka, inamaanisha kwamba lazima uipe kazi yaani uipe wakati wako. Kwa mfano, kama una kazi ambayo unafaa kuipeana kesho inamaanisha lazima leo uishughulikie. Na katika katika kupanga kazi yangu, unatumia kama vile kalenda katika simu yangu, nina kitabu ambao unapata naandika kwa mpangilio ambao unastahili kunihakikishia kwamba ninajua wakati ambao naweza ambapo nafaa kufanya kazi, nafaa kufanya kazi gani. Kwa hivyo, katika ile hali ya kuandika chini, inanifanya nisisahau kazi ambayo nafaa kufanya.

Je, mi ni mtu mbunifu. Kwa hakika, mi ni mtu ambae ni mbunifu sana. Na naposema hivo, mini mtu ambae napenda sanaa kwa ujumla kwa mfano. Mi ni mtu ambae utapata kwa mara nyingi, napenda kufanya vitu ambavo, vinaweza kuleta faida katika maisha ya mtu yoyote kwa mfano. Mi ni mtu ambae utapata wakati niko huru, napenda kushona nguo za aina nyingi nikitumia nyuzi, napenda kuandika ushairi. Na nilipokuwa shule ya upili, unapata kwamba nilikuwa naandika ushairi, ambapo watu wanafunzi katika shuletu walikuwa wanapenda kuitunga, walipokuwa wanaenda katika tamasha la mziki. Pia, mi ni mtu ambae napenda sanaa ya nyimbo. Na katika ili hali ya sana ya nyimbo, nimeweza kuandika nyimbo mingi. Siezi sema kwamba mimi ni mtu ambaye anaimba lakini nacheza na piano na guitar na napokuwa pali natumia sanaa kama hizo naweza kutunga nyimbo na nikitumia guitar ama piano kucheza pia mimi mtu ambaye napenda sana kuandika napenda kuandika hadithi nyingi ambayo kwangu mimi inanionyesha jinsi yani ubunifu wangu vile ipo.

Swali linauliza, naboresha aje michakato ya kazi. Kwanza ninachambua mchakato uliopo. Hii inamanisha naangalia kila hatua ya kazi ili kubaini kilicho kilichoelewesha kurududia bila sababu au kinachoweza kufanywa kwa urahisi zaidi. Hii hunisaidia kuona mapungufu kabla kupendekeza maboresho. Pili, napanga kazi kwa vipaumbele. Mi hutenganisha kazi muhimu na zisizo za haraka kisha kuweka ratiba inayotekelezeka. Hii hupunguza msongamano wa kazi na kuongeza tija. Tatu, nashirikiana na wenzangu na kuomba maoni yao kuhusu changamoto wanazokutana nazo na mapendekezo ya kuboresha. Ushirikiano huleta mawazo mpya na suluhisho bora. Nne, naeza sema kwamba natumia teknolojia na zana za ki digitali ambayo natumia katika programu za kupanga kazi, kufuatilia maendeleo na pia kuifadhi taarifa kwa njia rahisi kupatikana. Hii inapunguza makosa na ku kuokoa mda. Pia naeza sema nafanya tathmini ya mara kwa mara kuangalia kama maboresho nilieka yanafanya kazi kama ilivyopangwa na kubadilisha pale inapobidi. Maboresho ni mchakato endelevu si tukio la mara moja na la mwisho naeza sema kwamba najifunza na kujiboresha kujiendeleza kwa kujifunza mbinu mpiya mafunzo au kusoma kuhusu njia bora za kufanya kazi kwa ufanisi zaidi Kwa ujumla kuboresha michakato ya kazi kunahitaji nidhamu uwazi na utayari wa kubadilika ili kufikia matokeo bora.

Swali linauliza nafanya nini wakati wa baridi kali. Naeza sema kwamba, wakati ambapo kuna baridi kali ni wakati wangu wa kufurahi sana kwa sababu huo ndo wakati ambapo unapata mimi kibinafsi naweza kujumuika pale na wapendwa wangu kama kukaa nyumbani kuweza kupika chakula tofauti. Kwanza kwangu mimi ni mtu ambaye napenda kupika keki sana. Hii inamaanisha wakati huu naweza kujumuika katika hali ya kupika keki za aina tofauti nyingi. Pili naeza sema katika ule katika wakati kama huo unapata kwamba sipendi kutoka nje napenda yaani kukaa ndani kutazama runinga na pia kujistarehesha.

Chakula gani cha jadi ninacho kipenda. Kwanza nawezasema kwamba chakula cha jadi ni chakula kizuri kwa sababu inaweza kuhifathi. Unaweza kuhifathi utamaduni wa jamii fulani. Kwangu mimi ni mtu ambaye napenda sana ugali na pia napenda sana kuku wa kienyeji na mboga kama vile managu. Na chakula hizi unapata kwamba ina afya nzuri katika mwili wowote wa binadamu. Na naposema hivyo ni kwamba na pia unapata ule uji ambao umetengenezwa na ukahifadhiwa ili iweze kutokota na kuatameni uji wa kienyeji. Kwangu mimi hizo ndio chakula mbazo napenda kula wakati wowote. Na inakuongezea afya katika mwili wako wa binadamu. Na nimelelewa pale nikijua kwamba unapokula chakula kama hizi pia hata unapompikia mume wako. Mume wako anakua na afya nzuri. Kwa hivo uji ambao umeekwa vizuri pia naezasema kuku wa kienyeji ambao haujadungwa madawa nyingi na pia ugali na mboga kama vile managu ama mboga za vienyeji.

Swali linauliza napenda kununua nini zaidi. Naeza sema kwamba mimi ni mtu ambaye napenda kununua vitu vinahusiana kama vile mapambo. Mimi ni mtu ambaye napenda pambo sana mimi ni mtu ambaye napenda urembo kwa uzaidi. Na hivo inamaanisha kwamba katika ile hali ya kununua vitu za urembo napenda kununua vitu kama vile vya kujipodoa. Kama vile ile ya kupaka rangi kwa mdomo napenda pia kununua vitu kama vipuli, napenda kununua vitu kama vile pia nguo nzuri yaani mimi ni mtu ambaye napenda kungara kwa sana kwa hivo inamaanisha kitu ambayo inausiana na kungara ni kitu ambayo huwa napenda sana na ni kitu ambao inanifurahisha mimi kibinafsi kwa hivo naeza sema wakati huwa ninapokuwa na wakati huru napenda kuenda dukani nitafute nguo ama nitafute pia vipodozi na viatu.

Somo gani la sayansi mbalo nalipenda kwa kweli, naeza sema kwamba mimi mtu ambaye napenda, naeza sema napenda chemistrya kwa sana. Kwa sababu katika ile hali, unapokuwa katika kwa mfano, tuseme pale katika labu la chemistrya, munaweza kufanya, yani vitu vingi. Na pia, jinsi ambavyo kemikali, ziko, vile zinatengenezwa, yani kitu nzuri na somo zuri. Na kwangu mimi ni mtu ambaye nilikuwa napita somo la kemestria sana. Pia naeza sema kwamba pia biolojia ni nzuri kwa sababu unaona katika ili hali ya kusoma biolojia unaweza kuelewa jinsi mwili wa binadamu unafanya, jinsi roho inavyopiga, damu inavyotembea katika mwili wako yani inakufunza mambo ambayo ni ya kweli.

Ushauri gani ningependa kumpa mtu mwingine? Kwa kweli. Ushauri ambaye ningependa kumpa mtu mwingine ni kuambia kwamba katika maisha kuwa mtu ambaye una bidii ili uweze kufaulu. Ukiwa mtu ambaye ni mzembe kwa kweli utapata hautafaulu katika maisha. Pia kuwa mtu ambaye unajua unataka nini na usiache mtu aweze kukuambia kitu ambayo usikuwe mtu ambaye unaamuliwa kitu ambacho unataka maishani pia unapoandikwa kazi, unapoenda pale kazini hakikisha kwamba unajua unaenda kufanya nini usikuwe mtu ambaye tu anaenda kazini na hajui kwa nini anaenda. Usiende pia kuwa mtu ambaye anaenda kuwa na umbea mtu ambaye anapiga gumzo sana na kisha itamfanya afutwe. Kuwa mtu mwenye bidii, kuwa mtu ambaye anajua kenye anataka katika maisha na uweke Mungu kama kipaumbele katika maishani. Hii inamaanisha kwamba we ni mtu ambaye unajipenda zaidi.

Wakati gani wa siku unafanya kazi vizuri, mimini mtu ambaye jioni nafanya kazi vizuri kulingana kushinda asubuhi. Kwa hivyo inamanisha katika ile haliya asubuhi, unapata kwamba naweza kufanya kazi nyingi kuliko wakati wa mchana. Kwa sababu wakati wa mchana panapokuwa na joto huwa nahisi uzembe mingi, na pia nahisi kwamba siwezi fanya kazi mingi. Kwa hivyo wakati wa asubuhi ni wakati ambapo unapata miminapenda kupumzika, alafu inapofika jioni na kaza kamba nafanya kazi nyingi, alafu unapata jioni kuna utulivu mwingi na watu wengi unapata labda wa melala amawana pumzika. Na mimini mtu ambaye napenda kufanya kazi ya pahali pana utulivu na pena unyamavu.

Sherehe yangu ya kupendezwa ni ipi, naweza sema kwamba, mi ni mtu ambaye kwa kweli napenda sana sherehe ya krisimasi. Kwa sababu katika ile hali ya sherehe ya krisimasi, ni wakati ambapo unaweza kujumuika pamoja na marafiki zako, familia yako, mnaweza kupika, mnaweza kukula na huwa Wakati huo ni likizo kubwa kwa sababu unapata katika hiyo likizo, wewe kibinafsi unaweza kupumzika na na kujiandaa katika hali mingi na kuweza kutembea katika mandhari tofauti.

Mahali gani pahistoria ningependa kutembea kwanza nawezaanza kwa kusema mimini mtu ambaye napenda historia sana. Na katika ile hali ya historia nawezasema kwamba napenda kusoma historia. Hata nilipokuwa shule. Wacha nianze kwa kusema kwamba nilipokuwa shule. Mimini mtu ambaye nilikuwa napenda kujifunza vitu vingi vya historia. Na katika ile hali ya kujua historia unajua ni wapi ulipotoka. Ama ni wapi wapi katika jamii fulaniya watu walitoka wapi walikuwa nafanya nini na pahali pa historia ningependa kutembea kwa kweli ni nchi ya Egypt na katika nchi ya Egypt kwa kweli unapata pana historia mingi ya wewe mtu kibinafsi kuweza kusoma na kujua Hii na imaanisha napianataka kwendakuona pyramids of giza Kwa sababu zimekua yaani miaka na mikaka Yaani jinsi vilivyo kubwa niweze kuingia hukondani nione kuna nini, waweze kunielezea, yaani mbona wali ojenga, wali jenga kwa nini, walikuwa nania gani, yaani niweze kusoma na kwenda katika nchihio. Kitu ambacho nafanya ili niweze kutimiza ndoto yangu wa kwenda huko ni kuha kikisha natiabidii katika kazi na nahakikisha kwamba nahifadhi pesa ili, wakati nitapoenda huko nitakuwa na pesa ya kutosha ili ndo nifike katika nchihio.

Swali nauliza niambie kuhusu likizo yako ya ndoto. Naeza anza kwa kusema ninaweza kushiriki mahali gani ungependa kuenda. Nimetamani sana kuenda katika nchi ya Madagaskas sana. Tangu nione niwe mtoto unapata kuna vipindi vingi vya ambavyo vinaeza kuna vimefanywa huko. Naona venye jinsi yani nchi inakaa vizuri. Mi ni mtu ambaye napenda ufukweni sana. Kwa sabu katika hali hali ufukwe unaezaenda uogele, utazame bahari. Na nikieza ambiwa ni chague kati ya ufukweni milimani na mjini nitasema kwamba ufukweni inakuja kwanza, milimani ya pili na mjini wa tatu kwasababu kitu inafanya ni chague mjini kama ya tatu ni kwa kuwa Unapokaa pale mjini, unapata kwamba kuna kilele nyingi Unapata kwamba, yani vitu ambavyo vinaendela pale mjini Yani tu, yani maisha tu yani siya raha Unakumbuka nini ungependa kufanya huko napoenda napoeenda pale Madagaska Kwa kweli ningetaka kutembea katika iyo nchi niende nipande milima. Pia niende katika bahari Kwa sababu bahari zao yani huwa inakaa nzuri. Mchanga ni nyeupe vizuri. Na pia kuna wanyama ambao Unaofurahisha ambao ningetaka kuwaona mtu ambaye ningetaka kusafiri naye ni mpenzi wangu Kwa sababu, mi na mpenzi wangu tunapenda kufanya vitu vingi ambavo ni vya raha na kujiburudisha. Inamaanisha iwapotutaenda huko tutaweza kufurahia na kufanya vitu vya aina nyingi unaitaji kupumzika kutembea mengi mi ni mtu ambaye napenda nataka kutembea sana, kwa sababu katika ile hali ya kuona mengi unapata unajua mengi na pia kuna wakati wakati wakupumzika ni kama vile unapoenda likizo kama unapotembea unaweza kupumzika jioni wakati wakulala na jinsi naweza kutimiza ndoto hii ni kuhakikisha kwamba najua kuifadhi pesa vizuri na pia ninaanza kuilipia polepole katika kampuni ya kusafiri kama naeza jiambia nailipia miezi sita ili nisiweze kuhisi kwamba ni kama nina wasiwasi mwingi kwa kutoa pesa mara moja.

Swali nauliza je, napenda upepo au AC? Naweza sema kwamba mimi ni mtu ambae napenda AC, kwa sababu inanipa udhibiti mzuri kwa hali ya joto. Naweza kuweka baridi nayoitaji bila kutegemea hali ya hewa. Pia ni utulivu na inasaidia sana wakati wa joto kali na ninapohitaji umakini kwa kazini au nikisoma. Kwa hivyo, upepo wa asili nao unaladha yake, hasa asubuhi au jioni, unaleta hewa safi na hisia utulivu ambayo AC haiwezi kuiga kabisa. Kwa ufupi, kwa kazi na usingi mzuri unahitaji AC, lakini wakati unapo unataka kupumzika na kujisikia huru upepo wa asili ndo nzuri. Na pia lakini pia unona uzuri wa upepo yani unapata ni hewa safi na haina vumbi nyingi. Kwa hivyo napokuwa kwa gari kwa kweli mimi ni mtu ambaye natumia AC lakini napokuwa nje napenda ule upepo baridi.

Je ni mewai kujifunza kupiga gita naam mi ni mtu wambai ni mewai kujifunza kupiga gita na katika ile hali ya kujifunza kupiga gita ni meweza kujua jinsi ya kupiga na pia nimeweza kutunga nyimbo za aina tofauti nyingi na unapata kwamba katika ile hali hii ni meweza kucheza gita katika mashindano na nikaeza kushinda kikombe. Na siezi sema kwamba nirahisi kujua lakini unapueka bidii na unatenga wakati unaweza kujifunza mengi sana na pia utapata kwa mda kama mimi niliweza kujifunza kwa mda wa miezi tatu na nikapata nimeeza kushika.

Swali linauliza, napenda kusoma vitabu vya aina gani, na na naeza sema kwamba mi ni mtu ambaye napenda kusoma vitabu vya historia. Kwa sababu historia hua inaeza kueleza historia pahali fulani, hadithi ya jamii fulani, walitoka wapi, kitambo walikua wanashirikia katika vitu kama aina gani. Na pia unapata katika ile hali ya kujua historia unaweza kujifunza mambo mengi kwa mfano unaweza kujifunza jinsi katika ile kuelezea historia kwa watu wengine kwa hivyo mi ni mtu ambaye napenda kujua sana napenda kujiuliza vitu vilianzia wapi watu walikuwa wanafanya nini kitambo mbona walikuwa wanafanya hivi na je saa hizi wanafanya vipi pia katika ile hali ya kutembea katika mji tofauti ilikuweza kuona watu wanaishi vipi ndo maana naezasema mimi ni mtu wamba inapenda vitabu sana vya historia. Na unapozisoma unapata kwamba unapata maarifa mingi, unapata ujuzi mingi, unapata kuelewa vitu vingi.

Swali nauliza niambie kuhusu mnyama wako wa kufugwa ama unayetaka kumfuga. Mnyama ambaye namfuga kwa sasa naeza sema ni kuku na ngombe. Na anaonekana vipi huwa ni wanyama watulivu na hawana maneno mengi. Na katika ile hali ya kufuga kuku nimeweza kupata kuku ambaye anataga mayai. Na katika ili hali ya kutaga mayai nimepata chakula. Pili naezasema, katika hili hali ya kufuga mnyama kama vile ngombe ameweza kunipa maziwa na pia nimeweza kuuza maziwa hiyo kupata pesa Pia tabia zake au mwenendo wake ni vipi Naezasema kwamba ngombe ukiweza mchokoza ndio utapata labda anaeza kupiga teke Lakini katika ile hali ya kawaida unapata kwamba si mnyama ambaye ana maneno mingi ya nafanya kitu chochote cha kuchekesha? La hasha, Siwezi sema kwamba nafanya kito chochote cha kuchekesha. Kwa nini unapenda wanyama pori? Siwezi sema kwamba naeza penda wanyama pori wa kufugwa kwa sababu huwa ni hatari kwa sababu unapata wanyama hao kwa kweli yaani huwa hawajalelewa kufugwa hao wanafaa kukaa msituni na.

Swali linauliza je, napenda kusimamia au kusimamiwa? Kwa kweli mi ni mtu ambaye napenda kusimamia. Kwa sababu napenda sana kitu ambayo inahusu kuwa kama kiongozi. Na katika ile hali ya kuwa kiongozi unaweza kujifunza mambo mengi na pia unaweza kujifunza katika kupitia watu wengine. Lakini wakati ya ambapo sijui kitu unapata kwamba napenda kusimamiwa ili niweze kujifunza na kuelewa vitu kupitia watu wengine. Lakini kwa kweli mara nyingi, mi ni mtu ambaye napenda kusimamia ili niweze kufunza. Napofunza mtu na naona kwamba naelewa, huwa inanipa furaha nyingi.

Ujuzi gani ninaitaji kuimarisha? Ningesema kwa kweli, mi ni mtu ambaye ningependa sana kujifunza teknolojia zingine. Kwa kweli, napenda kutumia teknolojia, lakini kwa hakika, sijui kutumia teknolojia zote. Kwa hivo inamaanisha, lazima nitie bidii katika kujua vile teknolojia mpya, inavyofanya kazi, inatumika vipi, naitaji kuitumia wapi, ili ieze kuniboresha kibinafsi. Na ninapo jua kutumia teknolojia za aina nyingi unapata napo tafuta kazi, haitakuwa vigumu kwangu mimi kupata hiyo kazi kwa sababu ni ntakuwa najua kutumia.

Swali nauliza niambie kuhusu utaratibu wako wa kahawa au chai. Unaweza kuelezea ni nini unayokunywa. Mi ni mtu ambaye napenda kunywa chai sana. Na naeza kuiandaa wakati wa asubuhi. Ama wakati wa jioni unapata kwamba kama kuna baridi sana. Na jinsi ninavyoandaa ni kwamba natia maziwa yangu katika sufuria. Naacha yatokote yaani yaive vizuri. Kisha naongeza kama kama nilitumia paketi moja maziwa naeka kikombe moja na kinusu kya maji kwa sababu mi ni mtu ambaye napenda chai nzito, sipendi ile chai ambaye ni maji maji Kisha napenda kutumia mdalasini katika chai na pia majani na pia sipendi majani mingi katika chai yangu na pia mi si mtu ambaye natumia sukari katika kupika chai. Kwa hivyo huwa sitaweka sukari. Napenda kunywa chai napokuwa nyumbani kwangu, napokua katika nyumbani ya wazazi wangu ama pia kwa hoteli haswa, sita kunywa chai katika hoteli nyingi lakini kwa mara nyingi, nitakunywa chai katika nyumba yangu ama nyumba ya wazazi wangu Unahisi jinsi gani bila kinywa chako? Ninapopita masiku kadhaa bila kunywa chai huwa nahisi kama yaani sihisi mwili vizuri nahisi ni kama yaani kuna kitu ambayo kimekosekana. Na napokunywa kinywaji hicho huwa nahisi furaha sana. Na katika ile hali ya kunywa chai napata kwamba naweza kunywa chai na keki, chai na mkate, chai na ndizi ama pia kama vile chai na nduma.

Nyama gani ambayo unaipenda zaidi, naeza kwambia kwa uhakika, mi ni mtu ambaye napenda nyama ya kuku zaidi na nyama ya samaki. Yani inapenda nyama nyeupe kushinda nyama nyekundu. Na nasema hivo kwa sababu katika ile hali ya kukula nyama ya kuku, yani nyama ya kuku unaeza ila na kitu yote unaeza ila kwa mfano na chipsi, unaeza ila na ugali, unaeza ila na wali, unaeza ila na chapati. Na pia katika ile hali ya kula nyama, unaeza jua kwamba, yani hauchukui muda mwingi kutengeneza kama vile nyama ya ngombe. Nyama ya ngombe huwa inahitaji kama ikae kwa moto kama muda wa saa moja ama mbili, ndo iweze kukuwa. Kwa hivyo mi ni mtu ambaye napenda sana nyama ya kuku ama vile nyama ya samaki. Na pia napoenda pale sokoni huwa na naenda sokoni na naipata ikiwa freshi kama unapata kama ni kuku umechinjwa ama ni samaki umelitwa katika ziwa. Na huwa bei yake si gali sana.

Kazi gani ya nyumbani ninayoichukia? Wacha tu niseme kwa kweli, mimi ni mtu ambaye sipendi kufua nguo kabisa. Yani mimi ni mtu ambaye nikiwa nyumbani nafadhalisha nipike chakula, nioshe nyumba nipange vitu viwe vizuri, yani vikae vizuri. Ama pia niweze labda kwa mfano, labda kusafisha kitu yoyote ambayo inakaa chafu. Lakini katika ile hali ya kuosha nguo, mimi ni mtu ambaye sipendi kuosha nguo, sipendi kukamua, sipendi kuanika, sipendi pia kuzianua na kuzikunja. Ndio maana katika ile hali ya kazi ya kuosha nguo, huwa nafadhalisha niandike mtu kazi aje kwangu anioshee, kisha anapomaliza kuziosha, zikikauka nitamuita tena azianue na anikunjie. Na kwa mara nyingi unapata katika ile hali ya kumlipa mtu pahali napoishi, anaponifanyia hiyo kazi huwa bei si ghali. Anaweza nilipisha mia tano na nguzo zikiwa nyingi sana sana. Unapata ni mia saba ama elfu moja.

Swali linauliza, nafanya nini kuwatia moyo wenzangu? Naweza sema kwamba mimi ni mtu ambaye napenda kumpa mtu maneno ambayo yataweza kumfurahisha lakini si kumkwaza. Na mwenzangu anapokuja, ananiambia kwamba labda ana mtihani ambao anataka kufanya, ama kwa mfano, ana kazi ambayo anataka kuanzisha na hajui atafanya nini, huwa nampa maneno ambayo yatamjenga na yatamtia moyo, yaani ahisi vizuri. Hii inamaanisha kwamba naweza kumuongelesha nimpe mawaidha kama mfano, kama ni kusoma nimwambie tia bidii, kama hauelewi somo fulani, jaribu kufanya yaani, kuifanya mara mingi ili uweze kuelewa, tafuta mtu ambaye atakufunza. Kama ni kazi pia naweza mpa mawaidha nimwambie kwamba anataka kuanzisha biashara fulani tuweze kuipitia tuone kama akianzisha itamletea faida, kama si biashara ambayo itamletea faida, tunaweza kutafuta mambo nyingine. Na mimi ni mtu ambaye napenda kutia mtu moyo ili nione akifanikiwa sababu marafiki zangu wakifanikiwa mtu yeyote akifanikiwa ni furaha kwangu. Ndiyo maana nasema ni vizuri kumpa mtu maneno ambayo itamjenga kuliko maneno ambayo itamuumiza.

Swali linauliza je napenda sanaa ya aina gani. Napenda sanaa ya kisasa ambayo inavutia na ni sana ya kisasa kwa sababu inafungua mlango kwa ubunifu usio na mipaka. Na ya haitegemei tu uhalisia au kuiga maisha kama yalivyo badala yake inaruhusa ya kuonyesha mawazo hisia na mitazamo ya kipekee. Pili napenda sanaa ya hisia ama chungu. Hii ni aina ya sanaa inayolenga kuonyesha hisia za ndani, haswa zile zenye nguvu au changamoto. Napenda kuona jinsi msanii anavyoweze kuwa kilisha huzuni, furaha, hofu au matumishi kwa rangi, misumari na mbinu zisizo za kawaida. Pia nawezasema napenda sanaa ya digitali. Kwa dunia sasa sanaa ya kidigitali pia imenivutia sana. Inatengeneza mchanganyiko wa teknolojia na ubunifu wa kipekee. Nimeona jinsi digital art inavyoweza kubadilisha mitazamo ya kawaida na kuunda ulimwengu wa kipekee, wakuburudisha na kushawishi. Kwa ufupi napenda sanaa ambayo, inaongeza ufahamu na mawazo mapya, inachochea hisia za ndani na tafakari, ina ubunifu usio wekwa mipaka, iwe na kwenye rangi umbo na mtindo. Na hizo, ndivo sanaa ambavo mimi napenda.

Napenda kupumuzika vipi?, baada siku ndefu?. Naeza sema kwamba, baada ya siku ndefu. Huwa ni siku ambayo unapata kwamba na furaha nyingi, kwa sababu naweza kujijumusha pale katika kutazama runinga. Kipindi ambacho napenda. Lakini ninapofika kwa nyumba kwanza. Nahakikisha kwamba, nimeweza kuoga ili niwe safi. Aa Halafu unapata kwamba, nimejitayarishia chakula changu cha usiku. Ambayo nitakula halafu nioshe vyombo. Kisha, ninapotoka kuoga navaa vinzuri nguo yangu ya kulala. Kisha natazama runinga hadi labda masaa mawili. Ndipo, niezaenda kulala. Kwa hivyo wakati baada ku siku ndefu, napenda kuoga kama masaa si nusu saa. Kisha nitazame runinga.

Naenda maktabani mara ngapi? Nakumbuka nilipokuwa katika shule ya upili, mi ni mtu ambaye nilikuwa naenda maktaba kama mara tatu ama mara nne kwa wiki haswa wakati wa likizo. Na maktaba ina muhimu kwa sababu inaweza kutunza desturi ama historia kitambo, pili unaweza kupata vitabu ambavyo we mwenyewe kibinafsi utapata kwamba hauna, tatu naeza sema katika ile hali ya maktaba unaweza kusoma sana na utumie zana kama vile za kidigitali kujifunza vitu kuhusu na teknolojia. Na katika pale maktaba kuna unyamavu mwingi ambapo unaweza kukaa chini bila kusumbuliwa na uweze kusoma. Maktaba yetu unapata haikuwa pesa nyingi, unapata tulikuwa tunalipa shilingi ishirini ama shilingi thelathini ikienda sana. Tungeenda na marafiki wangu, tusome, tujumuike, tujifunze. Kisha tunaporudi shule, unapopata, shule zinapofunguliwa, tukifunzwa, unapata tuko mbele na tunaweza kupita mitihani zetu.

Leo lazima niende kutembea, nimekaa sana nyumbani wiki hii, mwili wangu unahitaji mzozo, nitakwenda uwanjani, karibu na nyumba, kuna njia nzuri ya kutembea huko, ina miti mingi. Nitachukua maji, nisikauke, labda nitakutana na jirani zangu, tunaweza kutembea pamoja, mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili na uzima. Nilijaribu kwenda asubuhi lakini sikuamka mapema Nathani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu Nitafanya hivi wiki nzima nitengeneze tabia mzuri.

Je nimewai kufanya yoga kwa hakika kwa kweli sijawai kufanya yoga, lakini kuna mda ambao ile yoga ambao unapata unenda unalipia kufanya sijawai kufanya. Lakini kuna wakati ambapo niliwai kufanya yoga nyumbani kwangu, yo siku nilikuwa nahisi uchovu wa mwili, nilikuwa na mafikira mingi, nikeka tu mziki ambao ni wakutulia na umenyamaza. Kisha nilipofanya hivo niliweza kutulia na kujikunja pale kweka migu pamoja na kujaribu na haikuwa tukio ambaye ilkuwa nzuri.

Swali linauliza nafanya nini kujianda kwa mkutano. Mimi ni mtu ambaye haswaa kama najua ninaenda kuongea katika mkutano wowote nahakikisha kwamba nimeweza kujiandaa kwa njia ya kufanya. Kutumia mtandao kama vile interneti kutafuta maneno kutafuta maarifa mengi ili napoongea naongea katika ili hali ya kujuwa lakini siongea katika ile hali ya kuongea tu kitu yoyote. Pili naeza kuanda vitu zangu katika kuiandika ili napoongea naeza kuonyeshana pahali nilipoandika maarifa ambayo nilieza kupata. Kwa hivo katika ile akali ya kujianda ni vizuri kujua mengi na kujieleza na kujifunza mengi.

Ushauri gani ningependa kumpa mtu anaeanza kufanya kazi?. Ushauri ambaye ningependa kumpa mtu yoyote ambaye anaanza kufanya kazi ni kwamba, unapoenda kama unajifungulia biyashara, ni vinzuri kujua ni biashara gani unataka?, inaitaji pesa ngapi?. Na aaa je, ina pahali?, ina wateja?. Pili, unapofanya biyashara usife moyo kwa sababu kuna wakati ambapo kuna pesa na kuna wakati ambapo hakuna pesa. Kwa hivyo, inamaanisha katika ile hali ya kufanya biashara. Hakikisha kwamba aa usikuwe mtu ambaye anakufa moyo harak Kwasababu, unapokufa moyo, hautatoboa katika ile aa sehemu ya biashara. Pili, naezasema, unapo andikwa kazi na mtu yoyote. Pale ee umepo kwa kampuni. E enda ufanye kitu kilichokupeleka huko. Aah Usiende kuwa mtu ambayee anaugomvi, usiende kuwa mtu ambaye anaumbea. Usiede kuwa mtu ambaye anamaneno mengi hapa na pale. Eda ufanye kazi yako vinzuri, eda ujitahidi. Na pia ukuwe mtu ambaye anajiaminia. Usikuwe mtu ambaye anakaa ani kama amenyeshewa. Ama anagopa kuongea. Kwa sababu hapo ndo utapata vitu vingi vitakupita ongea wakati inapohitajika. Na jieleze vinzuri na ukwe mtu ambaye anajiaminia.

Ninakula nini mara nyingi asubuhi. Mara nyingi asubuhi unapata kwamba mi ni mtu ambaye napenda sana kunywa chai. Na napenda chai sana. Na katika ile hali ya kunywa chai mi napenda kutengeneza mkate wa kupaka. Na mkate wa kupaka unapata kwa mara nyingi unapata imepakwa mayai ama pia unapata nimeikausha. Na napokunywa chai na mkate huwa unapata kwamba labda nina sausage na pia matunda. Hivyo ndo vitu haswa mi hukula mara nyingi asubuhi. Na huwa hainichukui muda mingi kutengeneza naezanichukua labda nusu saa.

Ninatumia simu yangu kwa nini zaidi? Naeza anza kwa kusema kwanza, mi natumia simu ya Samsung na ni simu nzuri kwa sababu uwa inaweka moto zaidi. Pili simu yangu imeeza kunisaidia katika mambo mengi kama vile kwa mfano. Kama katika kuwasiliana na wapendwa wangu, katika pia kufanya kazi kwa sababu simu yangu ni ofisi yangu. Na pia kuna wakati ambapo na napenda kujiburudisha na utapata kwamba natumia simu kujiburudisha kama kutazama vipindi vya aina nyingi. Na naeza sema kwamba simu ni kifaa kizuri lakini pia ujue wakati wa kukutumia na unakitumia kufanya nini la kwa sabu unaeza pata kuna vitu vingi vya kutumbuiza pale mtandaoni. Lakini kama hujaeka ratiba, utapata utapoteza mda mwingi kwa kutazama kama vipindi, mavideo pale TikTok, pale Instagram, pale X na ukose kufanya kazi. Kwa hivo mimi simu yangu kwa mara nyingi naitumia kama kwa kufanya kazi, mda kidogo kwa kujitumbuiza na pia tuzungumza na wapendwa wangu.

Mvua inanyesha sana leo, sauti yake kwenye dari inanitulia. Nitatoka nje au nikaye nyumbani? Nadhani kukaa nyumbani ni bora. Mvua haitaisha haraka. Nitakunjua tu hapa, nipike chai ya moto, kuna vitabu kadhaa ya kusoma. Sasa ni wakati mzuri, watoto wanacheza chumbani, wanafurahi na mvua. Wanasema wanataka kuenda nje wangamize maji, lakini ni baridi sana. Nitawasomea hadithi badala yake. Siku za mvua ni ya kupumzika na familia. Nitatayarisha chakula cha moto kwa jioni. Watoto watapenda. Baridi kama hii inaitaji supu moto.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

Je, napenda kujaribu teknolojia mpya? Kwa hakika mi ni mtu ambaye napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu katika ile hali ya kujifunza teknolojia inaweza kukusaidia kuwa mbele ya watu wengine Pia katika ile hali ya kujua teknolojia utapata kwamba, unajifunza mengi kwa mfano, unapotaka kuandikwa kazi utapata watakuuliza kama unajua kutumia teknolojia na kama haujui, inaweza kuwa mbaya kwa kuwa unaweza kosa kupata kazi. Kwa hivyo mi ni mtu ambaye napenda kujifunza teknolojia kwa sababu ina manufaa mengi katika maisha yangu.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

Je niendeshe gari au nichukue basi, gari linatatizo kidogu la mafuta linakula sana, basi ni rahisi na nafuu, nitakwenda dukani kununua vitu vingi, baada ya kazi, nitatembelea rafiki yangu aliye mgonjwa, ni lazima nimpigie simu kwanza, niangalie kama yuko nyumbani, ninaitaji pia kununua dawa kutoka farmasi, mipango mingi leo lazima nijipange vizuri, hebu niandike orodha, nisiko sahau kitu chochoote.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

Nipike nini leo kwa chakula cha mchana? Kuna samaki kwenye jokovu, nilimnunua jana, nitaupika kna nazi. Watoto wanapenda mchuzi wa nazi, nina hitaji limau na tangawizi kumtia ladha. Je niandae ugali au wali na dhani wali ni bura. Unaiva haraka. Nitakata vitungu vidogo vidogo na pili pili pia. Samaki lazima ue na ladha nzuri. Familia wanatarajia chakula kizuri. Nitapika pole pole wala haraka sana. Chakula kinapopikwa na upendo na subira hua kitamu zaidi nitai nitaita wote tule tulale pamoja.

Swali linauliza mafunzo gani ya kazi yamenisaidia zaidi. Naweza sema katika ile hali ya kufanya kazi, mimi ni mtu ambaye nimeweza kujifunza kufanya kazi kwa bidii. Kwa sababu katika ile kufanya kazi kwa bidii na kujituma, nimeweza kuwa katika ule wakati ambapo unapata, naweza kufanya kazi ya maana na watu wengi Pia nimeweza kupandishwa cheo katika ile hali ya kufanya kazi kwa bidi. Na kwangu mimi imekuwa muda mzuri, kwa sababu nimepandishwa cheo na pia katika ile hali ya kujua teknolojia kwa sababu mimi ni mtu ambaye napenda kufanya kazi ya teknolojia. Nimeweza kufunza watu wengi na wakanufaika na nikapewa zawadi ya medali.

Swali linauliza tabia gani ya watu inakuchukiza. Naeza sema kwamba mi ni mtu ambaye sipendi watu ambao wana fitina, sipendi watu ambao wana ulaghai na sipendi watu ambao wanadanganyilia wenzao. Ama unapata watu wachoyo na watu wazembe. Napenda kujizingira na watu ambao wanajua wanataka nini kimaishani na pia watafanya nini ili waweze kutimiza ndoto zao. Kwa hivyo inamanisha watu ambao unapata kwa mara nyingi, Yaani wako na wakati huru na hawatii bidii, hawasomi, hawajikazi katika maisha yao, ni watu ambao kwa kweli mimi na wao hatuwezani kabisa. Na watu mbao unapata wana tabia kama vile vya kuiba. Kwa sababu mimi nilipolelewa, niliambiwa kwamba ni vizuri uwe mtu ambaye ni mwaminifu. Mtu ambae anaeza aminika na mtu yoyote na mtu ambae anaeza saidia katika kazi yoyote kwa hivo. Ukiwa ni mtu ambaye uwezi aminika na unaeza iba we ni mtu kwa hakika ambaye huwezi kwa rafiki wangu.

Ndoto yangu kubwa ni nini naweza sema katika ile hali ya binadamu na kwamba unajitakia mambo mazuri katika maisha. Ndoto ambayo ningetaka kuweza kutimiza ni ndoto ya kujenga nyumba yangu kibinasi. Pia kukuwa na mabiashara nyingi ambayo unapata kwamba inaweza kunifanya mimi niwe na pesa nzuri. Na pia nimetaka kununua gari ya Mercedes, GLE ambayo imekua ndoto yangu tangu niwe msichana mchanga. Na katika ile hali ya kujinunulia gari ama pia kusema kufaulu katika maishani kujenga nyumba ili niweze kuwa na pahali ambapo silipi kodi ni kitu ambayo ningetaka kwa kweli kuweza ku siku moja kutimiza. Pia ningesema, ndoto yangu kubwa ni kuja siku moja napo kuwa na pesa nyingi niweze kusaidia watoto mayatima Watoto ambao unapata kwa mara nyingi hawajiwezi Ama unapata kwa mara nyingi yaani wanahitaji usaidizi ili hao pia waweze kujisaidia katika maisha.